Ni mandhari ipi umewahi kuona? Mimi nimewahi kuona mandhari mingi, nimetembelea tovuti mbali mbali ili kuangalia ni mandhari ipi ambayo ni muhimu. Kwa upande wangu kabisa nimefurahia na nimeona kabisa mandhari ambayo inavutia sana kabisa kwenye tuvuti mbali mbali.

Ya, kwa upande wangu mimi, ninapendelea mahali ambapo ni kimya sana kwa sababu hiyo inanisaidia. Kwa kweli sisi watu ambao tunafanya hizi kazi za ufreelancer, zaidi sana tunahitaji mahali ambapo kuna kimya sana zaidi ili kutusaidia kuweza kufanya kazi kama inavyohitajika kwa bidii.

Mimi jioni kabla ya kulala najitahidi kwanza kuzungumza na familia yangu kama vile mke wangu na mtoto wangu halafu tunaangalia namna gani tunaweza kuingia katika maombi ya dakika chache ili kumshukuru Mungu kwa kuweza kutusaidia katika siku yote nzima halafu baada ya hapo ndiyo naweza kuona namna gani naweza kulala. Ndiyo.